Ndiyo, nahifadhi kitu cha thamani ambacho kina maana sana kubwa kwangu. Kitu hicho si cha gharama kubwa sana lakini kina thamani ya kihisia. Ni zawadi niliyopewa na mtu muhimu katika maisha yangu na hunikumbusha nyakati nzuri tulizoshiriki. Pia nahifadhi nyaraka muhimu na picha za kumbukumbu ambazo zina historia ya maisha yangu. Vitu hivi navihifadhi mahali salama ili nisipoteze au kuharibu. Kwangu, kuhifadhi vitu vya thamani ni njia ya kulinda kumbu kumbu, mafanikio na hisia ambazo haziwezi kununuliwa kwa pesa.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa sababu ya kazi, mawasiliano na kujifunza. Kwa kazi, hutumika kuandika kupanga na kushugulikia miradi mbali mbali. Kwa mawasiliano, kompyuta hunisaidia kutuma barua pepe, kuzungumza na wenzangu mtandaoni na kushiriki taarifa. Pia, kompyuta hutumika sana kusoma habari, kujifunza ujuzi mpya na kuangalia rasilimali za kielimu. Zaidi ya yote, kumpyuta ni chombo kinacho raisisha maisha ya kila siku na kunipa nafasi ya kuboresha ujuzi, kushirikiana na wengine na kufanya kazi kwa kufanisi.

Rangi yangu ni nayo ipenda zaidi ni blue. Ninapenda blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, amani na umakini. Pia ni rangi inayo husishwa na uaminifu na uthabiti. Jambo lilalo ifanya ifae katika mazingira ya kazi na ya kawaida. Blue huendana vizuri na rangi nyingine nyingi. Hivyo ni rahisi kuichanganya kwenye mavazi au mapambo ya nyumba. Kwa ujumla, blue hu nifanya nijisikia mtulivu na mwenye kujiamini.

Tabia ni nayo ipenda sana kwa wengine ni heshima na ukarimu wa moyo. Napenda watu ambao wanaskiliza wengine kwa makini. Wanashirikiana na wanasaidiana bila kusubiri malipo. Tabia hizi unifanya ni jisikie faraja na motisha kushirikiana nao. Kwani huunda mazingira ya amani na mshikamano. Pia napenda watu wenye heshima kwa muda na ahadi zao. Kwa sababu inajenga uaminifu na kuonyesha utubora. Kwa kifupi tabia zinazo jali kushirikiana na heshima ndizo zinazo thamani zaidi kwa wengini.

Kwa kawaida naangalia na kusubiri barua mara chache kwa siku, hasa asubuhi na jioni. Asubuhi naangalia kuona kama kuna barua muhimu za kazi au taarifa rasmi. Na jioni huangalia tena kabla ya kumaliza siku. Sipendi kuangalia kila dakika ili kuepuka usumbufu. Lakini kuhakikisha sipitwi na ujumbe muhimu njia hii hunisaidia kubaki makini na kupanga muda vizuri.

Ndio navaa miwani hasa pale ninapohitaji kulinda macho yangu au kuboresha uone. Miwani hunisaidia kusoma vizuri kutumia kompyuta bila kuchoka macho na kulinda macho kutokana na mwanga mkali au jua. Wakati mwingine huvaa miwani ya jua pale nikitembea au nikitoka nje ili kuzuia mwanga mkali na kuonekana mtulivu pia. Kwa kifupi miwani nikifaa chenye manufaa kiafya na mtindo kwangu.

Ningependa kutembelea Paris ufaransa mji huu unanivutia kwa sababu una utamaduni tajiri, historia na mandhari ya kupendeza. Napenda kuona majengo ya kihistoria, mbuga za kuvutia na pia kuonja chakula cha asili cha kifaransa. Zaidi ya hayo, Paris ni kitovu cha sanaa na mitindo. Jambo linalonifanya nifurahie na kupata msukumo wa ubunifu. Kutembelea Paris kunanipa fursa ya kujifunza tamaduni tofauti. Kuona mambo mapya na kufurahia uzuri wa maisha katika mji wa kipekee.

Sherehe ninayo pendezwa zaidi nayo ni krismasi. Napenda kwa sababu ni wakati wakuungana na familia na marafiki. Kushirikena chakula kizuri na kubadilishana zawadi. Manthari ya krismasi kama taa za rangi ya mapambo, hunipa hisia ya furaha na amani. Pia napenda muziki na nyimbo za krismasi. Zinaongeza shauku na msisimuko. Sherehe hii unifanya nijisikie karibu na wengine, furaha, kamili na kumbukumbu nzuri za maisha. Kwa kifupi, Christmas ni sherehe yenye hisia chanya, urafiki na furah ya pamoja.

Chakula ninacho penda zaidi ni samaki walio pikwa au kukaangwa pamoja na wali na mboga za majani. Napenda kwa sababu ni chakula chanye ladha nzuri, chenye lishe na kusaidia mwili kubaki na nguvu. Pia hunipendeza kwa sababu ni raisi kula, kinanipa furaha na huendana na tamaduni za nyumbani. Wakati mwingine napenda pia vyakula vya kipekee vya kigeni. Lakini samaki pamoja na wali au ugali vinabaki ni chakula ninacho kipenda zaidi kwa sababu kinafurahisha, kinasafisha tumbo na kunifaya nijisikie mtulivu.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali pamoja na mboga za majani kama sukuma wiki au kunde. Napenda kwa sababu ni chakula chenye lishe, kinanipa nguvu na niraisi kula. Maranyingi huambataya na samaki, nyama au maharagwe jambo linaloongeza ladha na virutubisho. Chakula hiki cha jadi hunikumbusha chakula cha nyumbani na tamaduni zetu na hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Zaidi ya yote ni chakula kinacho tosholeza na kuniruhusu kufurahia ladha ya asili bila kuongeza usumbufu.